Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika 20. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saamoja. Jee, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika 30. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Nisikilize muziki ili niwe na subira Hali hii ni ya kila siku Lazima nijifunze kustahimili.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

Asubuhi tayari, lazima niamke nianze siku, leo ni siku nzuri Naona jua linaangaza je, ni chukue chai au kahawa Nadhani kahawa ita nisaidia kuamka vizuri Bada ya kuoga, ntavaa nguo gani yule shati ya blue au nyekundu Nafikiri blue ni bora kwa leo Nina manukato saa nne Nina mkutano saa nne, lazima nijiandae mapema, hebu niangalie maelezo ya jana, nisikumuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unaihitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi Nitachukua maji nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu Tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamka mapema Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia mzuri.